Mafunzo ningependa kupata kazini ni yale yanae husiana na kukuza ujuzi wangu wa kitaaluma na uongozi. Napenda mafunzo ya kiteknolojia mpya, mawasiliano kazini na usimamizi wa mda kwa sababu hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia ningependa kupata mafunzo yanayo unipa fursa ya kujifunza mbinu bora ya kutatua changamoto na kufanya kazi kwa timu. Jambo linalo saidia kukuza maendeleo binafsi na ya kampuni.

Ninapata marafiki wapya kwa kuwasiliana kwa uwazi na kuwa mchangamufu ninapo kutana na watu wapya. Maranyingi uanza kwa mazungumzo raisi, kusikiliza kwa makini na kuonyesha eshima kwa maoni ya wengine. Pia kushiriki katika shuguli za pamoja kama kazi, masomo au burudani uniraisishia kujenga urafiki wa kweli na wakudumu.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayonipa fursa ya kusaidia wengine na kujifunza kila siku. Napenda kazi inayohitaji uwajibikaji, ushirikiano na kutoa mchango chanya kwa jamii. Kazi ya aina hii hunipa maana kunitia motisha, kunifanya nijisikie kuwa nina dhamani na mchango katika maisha ya watu wengine.

Kipawa nilichonacho ni uwezo wa kuwasiliana vizuri na watu na kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Ninaweza kusikiliza kwa makini, kuelewa wengine na kutoa maoni ya ushauri unaosaidia. Pia nina kipawa cha kupanga mambo na kushirikiana na watu tofauti. Jambo linalonisaidia kazini na katika maisha ya kila siku. Kipawa hiki hunifanya nijisikie najiamini na kina mchango mzuri katika majusiano na kazi ninazofanya.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na masomo. Hasa kuandika nyaraka, kufanya utafiti na kuandaa mawasiliano. Pia huitumia kuwasiliana kupitia barua pepe na mikutano ya mitandaoni. Zaidi ya hayo, hutumia kompyuta kujifunza mambo mapya na wakati mwingine kwa burudani kama kutazama video au kusikiliza muziki.

Ninapenda kufanya kazi na wengine. Kwa sababu, ushirikiano hunipa nafasi ya kujifunza mawazo mapya na kushirikiana kutatua changamoto. Kufanya kazi na timu, kunanisaidia kubadilisha ujuzi na kuongeza ubunifu. Hata hivyo, pia ninaweza kufanya kazi peke yangu pale inapoitaji umakini mkubwa. Kwa hiyo napendelea uwiano kati ya kufanya kazi na timu na kufanya kazi binafsi.

Ndiyo, ninapenda maua kwa sababu ya naongeza uzuri na utulivu katika mazingira. Maua hunifanya nijisikie furaha na mara nyingi unikumbusha asili na maisha mapya. Pia napenda harufu na rangi zake kwa sababu uniletea isia chanya na amani ya moyo. Zaidi ya hayo, napenda kuyatunza au kuyaona ya kipandwa kwa sababu hunipa isia ya upendo kwa mazingira.

Nilipenda sana somo la hisabati nilipokuwa shuleni. Kwa sababu lilinifanya nitumie akili kufikiri kwa kina na kutatua matatizo hatua kwa hatua. Somo hili lilinifundisha nidhamu, umakini na uvumilivu hasa pale suluhisho halikupatikana mara kwa mara. Pia nilifruahia hisia ya kuridhika baada ya kupata jibu sahihi. Jambo lililoniongezea kujiamini katika masomo mengine.

Mimi ninapo hitaji msaada kazini huanza kwa kutambua tatizo vizuri kisha humwendea mfanya kazi mwenzangu au msimamizi kwa heshima ili kuuliza ushauri. Pia hutumia raslimali zilizopo kama miongozo ya kazi, mafunzo au mifumo ya ndani ili kujifunza zaidi. Ikiwa bado sijapata suluhisho, huomba msaada wa timu kwa kushirikiana. Kwa sababu kufanya kazi kwa mambo husaidia kupata majibu haraka na kuboresha ufanisi kazini.

Napenda zaidi mkate wa ngano kwa sababu ni laini, rahisi kula na unaweza kuliwa na kitu chochote kama siagi, jamu au chakula kingine. Pia napenda mkate wa kifaranza kama bagwite wakati mwingine kwa sababu unaladha nzuri na unaweza kushirikiana na chakula kingine kwa urahisi. Mkate huu hunipa furaha ya kula na ni sehemu ya chakula cha kila siku kinacho nifanya nijisikie furaha na kuridhika.

Napenda filamu ya drama na adventure kwa sababu hunipa msisimko na pia hunifundisha maadili na uzoefu wa maisha. Mara nyingi hufurahia filamu zilizo na hadithi zenye changamoto na mafanikio ya wahusika. Jambo linaloongeza msisimko wa kuangalia. Pia napenda filamu za vichekesho mara chache kwa sababu hunifanya nicheke kupumzika na kusahau msongo wa mawazo wa kila siku. Aina hizi za filamu hunipa burudani na hisia nzuri kila nikitazama.

Ndio, ninavaa saa kila siku hasa kwa sababu unisaidia kufuatilia wa muda na kupanga shughuli zangu vizuri, pia saa utoa mtindo na kuwaongeza mwonekano wangu kuwa wakitaluma hau wakivutio kidogo, wakati mwingine uvaa pia kama sehemu ya mavazi yangu ya starehe au kwa hafla maalumu.

Ninapenda zaidi mwezi wa Disemba kwa sababu ni mwezi wa sherehe na kusherehekea sikukuu mbalimbali. Hii ni wakati wa kushirikiana na familia na marafiki kucheka na kuunda kumbukumbu nzuri. Pia Disemba hunipa hali ya hewa tulivu kidogo, jambo linaloongeza furaha na utulivu. Kwa ujumla, mwezi huu hunipa hisia ya mshikamano, furaha na matumaini mapya kwa mwaka ujao.

Mara nyingi, ninatumia programu zinazohusiana na kazi na mawasiliano kama vile Microsoft Word, Excel na PowerPoint kwa maandalizi ya nyaraka na mawasilisho. Pia hutumia barua pepe na WhatsApp kwa mawasiliano ya haraka na kushirikiana na wenzangu. Kwa burudani, napenda kutumia programu kama YouTube au Spotify kusikiliza mziki na kuona video. Programu hizi hunifanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi, yenye tija na ya kufurahisha.

Wakati ninapohisi wasiwasi, napenda kuanza kupumzika kwa kina, kufanya mazoezi ya kupumua au kutafakari ili kudhibiti mawazo, mara nyingine ufanya shughuli tulivu kama kusoma kitabu, kusikiliza mziki tulivu, au kutembea kidogo ili kuondoa msongo wa mawazo. Pia napenda kuzungumza na rafiki wa karibu au familia kushirikisha hisia zangu, jambo linalo nisaidia msaada na utulivu.

Mara nyingi mchana nakula chakula kilicho rahisi lakini chenye lishe kama ugali na mboga za kienyeji au wali na samaki. Hii hunipa nguvu za kuendelea na siku au shughuli za mchana bila kuchoka. Wakati mwingine, napenda pia kula saladi au sandwichi kama chakula cha haraka. Hasa pale ninapo kuwa na shughuli nyingi. Chakula hiki husaidia kudumisha afya yangu na kunifanya nijisikie vizuri hadi mapumziko yafuatayo.

Kuwatia wenzangu moyo, mimi hufanya maranyingi kwa kutoa maneno ya shukrani, pongezi au ushauri mzuri wanapo kabiliana na changamoto. Pia najaribu kushirikiana nao katika kazi au shuguli kuwasaidia pale panapo itajika, na kuwa tayari kusikiliza wasiwasi au mawazo yao. Wakati mwingine, mimi ufanya jambo dogo la kushangaza kama kuwapa zawadi kidogo au kuwatumia ujumbe mzuri wakuwahamasisha.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubui ni chai ya rangi ya kahawia kwa sababu unipa nguvu na kumisaidia kumka vizuri. Mara nyingine pia napenda kunywa kahawa kidogo asa pale ninapohitaji msisimko zaidi ili kuanza kazi siku hiyo. Kinywaji hiki hufanya asubui yangu kuwa tulivu na huniweka katika mtazamo mzuri wa kuanza siku.

Kwa mawasiliano, kipaumbele kazini ni kuhakikisha uwekezaji wa maelezo kwa wazi, sahihi na kwa wakati. Ni muhimu kuwa na mawasiliano ya wazi kati ya wenzako na wasimamizi ili kuepuka mkanganyiko au kutokuelewana. Pia kipaumbele ni kusikiliza kwa makini mawazo ya wengine, kutoa maoni kwa heshima na kushirikiana kwa dhati ili kufanikisha malengo ya timu. Mazingatio haya husaidia kuongeza tija, kuimarisha uhusiano kazini na kuhakikisha kila mtu anaelewa wajibu wake vizuri.

Ninafuata Manchester United kwa sababu ni timu yenye historia ndefu na wachezaji hodari. Nimeanza kuifata tangu utotoni nilipoanza kuangalia mechi na familia yangu. Napenda jinsi wanavyocheza kwa umakini, mshikamano wa timu na uwezo wa kufanikisha ushindi katika mechi ngumu. Kuona timu yangu ikishinda hunipa furaha kubwa msisimko na fahari na mara zote hunikumbusha dhamani ya kushirikiana na kufanya bidii.

Kupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na kwa umakini, hufanya hivyo kwa kusikiliza kwa makini, kutoingilia kati na kuzingatia kile wanachosema, pia ninajaribu kuelewa mtazamo wao na kuchukua yale yanayoweza kunisaidia kuboresha kazi yangu au tabia yangu, hata kama maoni ni ya kutoafikiana na yangu napendelea kuyachambua kwa utulivu na kuyatumia kama fursa ya kujifunza na kukua.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni machozi ya nusu ya usiku. Kwa sababu ni hadithi yenye hisia nyingi yana mafunzo ya maisha. Kitabu hiki kimeandikwa kwa ufasaha kinachoelezea changamoto na mafanikio ya wahusika. Mheshimiwa niliyempenda zaidi katika kitabu hiki ni mhusika mkuu anayejitahidi kushinda vizingiti na kudumisha imani yake. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu wa kiswahili ambacho niliona ni kitabu chenye mafunzo na burudani kwa wakati mmoja. Ningeweza pia kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyu kwa sababu ana uandishi mzuri unaovutia na kufundisha.

Napenda chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu ni rahisi kumeza, chenye afya na kinanisaidia kudumisha lishe bora. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia chakula chenye mafuta kidogo hasa pale kinapoongeza ladha na furaha ya kula. Kwa ujumla, huchagua chakula kulingana na afya na ladha kuhakikisha ninapata lishe bora bila kupoteza burudani ya kula.

Inafanya kazi vizuri wakati wa asubuhi mapema hasa baada ya kuamka nikiwa na akili tulivu na nguvu mpya saa hizi husaidia kuzingatia majukumu muhimu bila usumbufu, kufanya maamuzi kwa makini na kukamilisha kazi kwa tija. Pia napenda kufanya kazi asubuhi kwa sababu napata msisimuko mkubwa nidhamu na uwezekano wa kumaliza mambo muhimu mapema kabla ya shughuli nyingi kuanza.

Ndiyo, ninapenda hesabu kwa sababu unisaidia kufikiri kwa mpangilio, kutatua matatizo kwa manteki, na kuelewa vizuri husiano wa namba katika maisha ya kila siku. Hesabu pia hunifundisha uvumilivu wa nidhamu, kwani mara nyingi tatizo linahitaji hatua nyingi kufikiri kabla ya kupata suluhisho sahihi.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanisaidia kujifunza mambo mapya kuboresha ufanisi wangu kazini na kurahisisha shughuli za kila siku. Teknolojia mpya hunipa fursa ya kugundua njia bora za mawasiliano, kujipanga na kutatua changamoto kwa haraka. Pia hunifanya nijisikie kuwa na kuelewa wa kisasa na hunipa hamasa ya kuendelea kujifunza na kujiendeleza.

Ninapenda sanaa ya kisasa na pia ya jadi. Lakini zaidi ninapendezwa na michoro na rangi zinazoweza kuonyesha hisia za ndani. Kwa mfano, napenda michoro yenye maelezo makubwa ya maisha ya kila siku au matukio ya kijamii. Kwani inafanya nijisikie karibu na hadithi inayosimuliwa. Pia napenda sanaa ya rangi zinazong'aa na michoro yenye ustadi wa kipekee. Kwa sababu inaweza kunifanya nikaweke fikira zangu mbali na tatizo lolote na kunipa motisha ya ubunifu. Sanaa inaniumba na kunifanya nione dunia kwa namna tofauti ikimaanisha zaidi kuliko maneno.

Kila mwaka napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kipekee, mara nyingi nikiwa na familia yangu karibu nami. Mara nyingine pia ninashirikiana na marafiki wa karibu, tunacheka, kucheza, na kuzungumuza hadi jioni. Nakumbuka sherehe ya siku ya kuzaliwa ya mwaka jana ilikuwa ya kipekee kwa sababu tulipanga pikiniki shambani, tukala chakula kizuri na keki ya chokoleti iliyokuwa tamu sana. Kwa chakula napendelea sana nyama ya kukaanga na pilau kidogo, pamoja na keki yenye chokoleti na vanila. Kwa siku yangu ijayo, ningependa kupokea zawadi zinazo husiana na vitabu vya kusoma au vifaa vya ubunifu, kwani zinanisaidia kukuza vipaji na burudani yangu.

Ndiyo. Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu na wazo hilo linanivutia sana. Ningependa kuanzisha biashara inayohusiana na bidhaa au huduma zinazosaidia jamii kama vile elimu au bidhaa za afya. Kwani napenda kuona mabadiliko chanya kwa watu? Pia napenda wazo la kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi na kuboresha bidhaa au huduma zangu kwa njia yangu. Nimefikiria pia changamoto zinazoweza kuja kama vile upatikanaji wa rasilimali na ushindano sokoni, lakini nadhani kupanga kwa busara na kuzingatia mahitaji ya wateja kunanisaidia kushinda changamoto hizo.

Kila siku ninajaribu kunywa maji angalau gla glasi sita hadi nane, ambayo ni takribani lita moja na nusu hadi mbili. Hii inanisaidia mwili wangu kuwa na afya nzuri kuzuia kiu na kufanya ngozi iwe laini zishike kazi vizuri. Pia ninahitaji kunywa maji zaidi ninapo hisi kuwa na shughuli nyingi hau hali ya joto, kwani mwili unahitaji maji zaidi wakati huu. Kunywa maji kwa vipindi venye mpangilio pia kuna nisaidia kuwa na nishati na kuepuka uchovu au kichefuchefu kisicho na cha lazima.

Tabia inayochukiza zaidi ni pale watu wanapokuwa wakinyanyapaa au kutokuwa huru kiakili. Kwa mfano, mtu anayepiga ovyo maoni ya wengine au kushutumu bila kuelewa hali inafanya nijisikie kutokuwa huru na kuvurugika. Pia ninachukia tabia watu wanaochelewesha mambo bila sababu. Kwa sababu inaharibu mipango ya wengine na inasababisha wasiwasi. Tabia hizi zinanifanya nipende kushirikiana na watu wenye heshima, uwazi na ustadi bora wa kusikiliza. Kwa sababu inaunda mazingira ya heshima na mawasiliano bora.

Mara nyingi asubuhi napendelea kula chakula kilicho rahisi lakini chenye lishe. Kwa mfano, mara nyingi huanza na mayai yalio chomwa au kuchemshwa pamoja na kipande cha mkate au chapati, na mara nyingine natumia matunda kama ndizi au tufaa. Pia napenda kunywa chai au kahawa kidogo pamoja na kifungua cha asubuhi kwani inanisaidia kuamka na kuwa na nishati ya kuanza siku. Mara nyingine napenda kuongeza nafaka kama oats au mchele wa unga, hasa siku ninapojihisi nina shughuli nyingi kwani hufanya nijisikie nikiwa na nguvu kwa muda mrefu.

Ndiyo, ninapenda kuchora zaidi kuliko kupaka rangi kwa sababu kuchora kunanipa nafasi ya kueleza mawazo na hisia zangu kwa undani zaidi. Ninapochora, sisiwezi tu kuunda picha bali pia kuunda hadithi au hisia ambazo zinaweza kuonyesha hali za ndani za mtu au matukio ya maisha. Hii nisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa njia kujiburudisha.

Mimi ninapendelea shati kuliko tishati kwa sababu shati linaonekana rasmi na linafaa kuwa katika mazingira tofauti kama shule, kazi au hafla za kijamii. Shati linaweza pia kuunganishwa na suruali au sketi kwa urahisi na linaweza kufanya mtu aonekane msafi na mwenye heshima.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni pale nilipokuwa nikishirikiana na timu katika mradi mkubwa wa kikazi. Nilijifunza umuhimu wa mawasiliano wazi, kushirikiana bila ubinafsi na kusikiliza mawazo ya wengine Kwani kila mtu ana kipaji tofauti kinachochangia mafanikio ya jumla. Pia nilijifunza kushugulika na changamoto bila kuchoka kama vile kubadilisha mipango ghafla au kushugulikia shinikizo la muda mfupi.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu zaidi ni mwalimu wangu wa shule ya sekondari, ambaye aliendelea kunisisitiza umuhimu wa nidhamu na kazi kwa bidii. Alinifundisha kwamba mafanikio hayaendi bila juhudi za kweli, na kwamba kushindwa mara moja si mwisho bali ni fursa ya kujifunza na kuboresha. Pia alinisisitizia umuhimu wa kusikiliza wengine na kushirikiana na wenzangu, kwani kila mtu ana kitu cha kipekee cha kutoa.

Napenda kufanya mambo mingi na familia yangu. Hasa kutumia muda wa pamoja kwa mazungumuzo na kushirikiana shughuli za nyumbani. Mara nyingi, tunapenda kula pamoja, kuandaa chakula na kushirikisha hadithi za siku zetu. Jambo linalo imarisha uhusiano wetu. Pia napenda sana kwenda matembezi au kutembelea ndugu na marafiki pamoja nao. Kwa sababu, hutupa nafasi ya kucheka na kufurahia muda bila msongo wa mawazo.

Natamani kufikia kiwango cha juu ambacho nitakuwa na ujuzi, uzoefu na uwezo wa kufanya maamuzi yenye manufaa. Ningependa kukua kitaaluma, kupata nafasi ya uongozi na kuweza kuwasaidia wengine kwa kushiriki maarifa na uzoefu wangu. Pia nataka kufanya kazi ambayo inaleta mchango chanya katika jamii na kunipa kuridhika binafsi si tu kipato.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na uzoefu huo umekuwa wa dhamani sana kwangu. Nilijitolea katika shughuli za kusaidia jamii kama kusaidia watoto au kushiriki katika mipango ya usafi na uhamasishaji wa afya. Kupitia kazi hiyo nilijifunza umuhimu wa kushirikiana, huruma, na kujitoa bila kutarajia malipo. Pia ilinifanya nione changamoto zinazowakabili watu wengine na kunitia moyo wa kutaka kutoa mchango chanya zaidi katika jamii.

Kweli, sipendi sana kuzungumzia kuhusu siasa, hasa katika mazingira ya kawaida au ya kijamii. Mara nyingi mazungumzo ya siasa huleta mabishano na hisia kali, jambo linaloweza kuharibu maelewano ya kati ya watu. Badala yake, napendelea kuzungumza kuhusu mambo yanayo tuunganisha kama elimu, maendeleo ya jamii, au maisha ya kila siku. Hata hivyo, nina heshimu maoni ya wengine na ninaamini ni muhimu kila mtu kuwa na mtazamo wake. Ilimradi mazungumuzo yafanyike kwa heshima na utulivu.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ninaamini ni haki na wajibu wangu kama raia kushiriki katika maamuzi yanayoathiri jamii na nchi kwa ujumla. Kupiga kura hunifanya, nijisikie kuwa sehemu ya mchakato wa kidemokrasia na kunipa sauti, hata kama ni ndogo. Pia naamini kuwa kushiriki kunasaidia kuleta mabadiliko chanya na kuwachagua viongozi wanaoweza kuwakilisha mahitaji ya wananchi.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakisaidia wengine au kuboresha hali fulani. Kwa mfano, wakati mradi wangu unafanikiwa au wateja wanaridhika na huduma, hiyo hunifanya nijisikie kuridhika na kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Pia kuna nipa motisha kushirikiana na watu wenye nidhamu, maadili na ari kwa sababu mazingira mazuri hufanya kazi kuwa rahisi na yenye furaha.

Ndiyo, napenda kwenda pwani sana sana kwa sababu hunipa utulivu wa akili na kunisaidia kupumzika, kuona bahari, kusikia sauti ya mawimbi na kuhisi upepo wa pwani kunanifanya nijisikie huru na nikiwa mbali na msongo wa maisha ya kila siku. Pia napenda kutembea ufukweni, kupiga picha au kukaa tuu nikitafakari huku nikifurahi mandhari mazuri. Kwangu, kuenda pwani si tu burudani, bali pia ni njia ya kujipa muda wa kutulia na kujijenga upya kiakili.

Chakula ninachopenda zaidi ni pilau na nyama ya kukaanga, kwa sababu mchanganyiko wake wa ladha unifanya nijisikie kuridhika sana. Napenda jinsi pilau inavyokuwa na harufu nzuri ya viungo na jinsi nyama inavyo kuwa laini na tamu pale inapochomwa vizuri. Pia napenda kula chakula hiki na familia au marafiki, kwani huongeza furaha na mazungumzo wakati wakula.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni pilau na nyama ya kukaanga, na mara nyingi napenda kukila nikiwa nyumbani au kwenye sherehe za kifamilia. Chakula hiki kinaradha nzuri sana kwa sababu ya mchanganyiko wa viungo kama ndalasini, karafuu na pilipili vinavyofanya pilau iwe na harufu na utamu wa kipekee. Na kumbuka mara ya kwanza nikila pilau ilikuwa nyumbani, nikiandaliwa na mtu mzima wa familia yangu, na tangu hapo ni kapenda radha yake, nilielezwa kuhusu chakula hiki na familia yangu, hasa wazazi, ambao walinifundisha umuhimu wa vyakula vya asili. Mara ya mwisho nikila pilau na nyama ilikuwa wiki iliyopita, wakati wa mkusanyiko wa kifamilia, na bado ni nakumbuka furaha na radha yake hadi sasa.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu kunanifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Kuogelea unisaidia pia kupumuzika na kupunguza msongo wa mawazo. Asa ninapokuwa nimechoka na shughuli za kila siku. Napenda kuogelea nikiwa pwani au kwenye bwawa na wakati huo nahisi kama akili angu inatulia na mwili unapata mazoezi mazuri. Ingawa siogelei kila mara, kila ninapopata nafasi ninafurahia sana kwa sababu unipa furaha na afya kwa pamoja.

Kitu ninachopenda kununua zaidi ni nguo, hasa shati na mavazi yanayokuwa rahisi lakini yenye mtindo mzuri, napenda kununua nguo kwa sababu unanisaidia kujieleza na kunifanya nijisikie nikiwa na kujiamini zaidi ninapovaa, pia huwa nikinunua nguo, huangalia ubora na uimara, wake ili nidumu kuzitumia kwa muda mrefu.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kumaliza masomo yangu, kwa sababu ilikuwa hatua kubwa iliyojaajyuhudi, subira na kujitolea, kipindi hicho kilinifundisha kuvumilia changamoto, kupanga malengo na kutochoka hata mambo yalipo kuwa magumu. Siku ya kuhitimu ilinifanya nijisikie fahari na kujiamini, kwani niliona matokeo ya kazi yangu kwa macho.

Ndio. Napenda kutumia video kwa mawasiliano mara nyingi. Hasa wakati wa mazungumzo ya kikazi au kujifunza mambo mapya. Video ufanya mawasiliano kuwa ya moja kwa moja na ya wazi zaidi. Kwa sababu unaweza kuona ishara za uso, ishara za mwili na hisia za mtu mwingine. Jambo ambalo huwezi kuona kupitia maandishi pekee.

Michezo ninayopenda kutazama ni hasa mpira wa miguu na tenisi. Kwa sababu michezo hii ina ushindani mkubwa na uchangia msisimuko wa kipekee. Napenda jinsi wachezaji wanavyopambana na kutumia mbinu za akili na nguvu zao. Jambo linalofanya mechi kuwa za kuvutia sana. Nakumbuka michezo wa kushangaza nilio uona ilikuwa finali ya kombe la dunia. Ambapo timu ilio kuwa chini ilifanikiwa kushinda kwa dakika za mwisho. Jambo lililo nifanya nishtuke na kufurahia kwa pamoja na mashabiki wengine Napenda kutazama michezo hii nyumbani au kwenye viwanja vikubwa pamoja na marafiki Kwani inafanya uzoefu kuwa na wakufurahisha zaidi Wakati nikiangalia michezo na hisi msisimuko mkubwa, furaha na mara nyingine mshikamano unao wachezaji na timu ninae upenda.

Mimi hulea nywele zangu kila siku au kila baada ya siku moja. Kulingana na shuguli zangu na hali ya nyule zangu. Kuendelea kuzipa umbo kunasaidia nywele zangu kuwa safi, zenye afya na kuzuia kugawanyika au kuoza. Pia hunisaidia kujihisi nikiwa safi na kujiamini zaidi hasa wakati ninapokuwa na mikutano au tukio muhimu.

Napenda sana wanyama wa kufugwa, hasa mbwa na paka. Kwa sababu ni wapole na wanaweza kuwa marafiki wazuri kwa binadamu. Mbwa hunivutia kwa uaminifu wao na ulinzi wanaotoa. Huku paka wakipendeza kwa utulivu na tabia yao ya kujitegemea. Napenda wanyama hawa kwa sababu wanaweza kuleta furaha nyumbani na kupunguza msongo wa mawazo.

Ndio. Nimewahi kutembea kando ya ziwa na pia karibu na mto. Na uzoefu huo umekuwa wa kufurahisha sana. Kutembea maeneo hayo hunipa utulivu wa akili kwa sababu ya mazingira ya asili na upepo mwanana. Napenda kusikiliza sauti ya maji yanayotiririka na kuangalia mandhari nzuri inayozunguka. Jambo linalonisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano mara kadhaa, na kila uzoefu huo umekua wakufundisha sana. Kwa mfano, nilishiriki katika mashindano ya michezo shuleni asa mpira wa miguu na riadha. Ambapo nilijifunza umuhimu wa nidhamu, mazoezi makali na kushirikiana na wenzangu kwa timu. Pia nilishiriki mashindano ya ubunifu kama kuchora ambapo ilinifundisha jinzi ya kuonyesha mawazo yangu kwa ubunifu na kushindana kwa heshima.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa muhimu Mara nyingi naitumia kuwasiliana na familia, marafiki na pia kwa maswala ya kazi au masomo kupitia simu, ujumbe au video Pia huitumia kutafuta habari mtandaoni, kujifunza mambo mapya na kutumia mitandao ya kijamii kwa kiasi cha kawaida Kwa upande mwingine, hutumia simu kwa burudani kama kusikiliza muziki au kuangalia video, lakini kwa ujumla, matumizi makubwa ya simu yangu ni mawasiliano na kujiongezea maarifa.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu kwa sababu ni rahisi na salama zaidi. Mfumo huu hunisaidia kufungua simu haraka bila kuandika nenosiri kila mara. Na pia hulinda taarifa zangu binafsi dhidi ya watu wasioidhinishwa. Ninaupenda kwa sababu ni wa vitendo na hunipa uhakika wa faragha yangu.

Ndiyo. Napenda chakula cha haraka marachache. Hasa ninapo kuwa naratiba yenye shuguli nyingi. Chakula cha haraka kinanivutia kwa sababu ni rahisi kupatikana na huokoa muda. Lakini sipendi kukila mara kwa mara kwa sababu napendelea chakula cha nyumbani chenye lishe bora. Wakati mwingine ninapokila chakula cha haraka ninachagua vyakula visivyo na mafuta mingi ili kulinda afya yangu.

Mimi huenda mahali paibada mara chache sana kwa mwaka. Kwa kawaida ni wakati washerehe za kiimani au siku maalum za ibada. Hii ni kwa sababu napenda kuheshimu ibada na kuipanga kwa makini ili niweze kushiriki kikamilifu na kwa hofu ya heshima. Wakati nipo mahali paibada minajisikia utulivu na kuridhika kiroho. Na usaidia pia kuimarisha maadili na imani yangu.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya vanila, hasa kutokana na manukato na baadhi ya keki au pipi. Harufu hii hunifanya nijisikie utulivu na faraja mara moja, na mara nyingi ninaikumbuka ninapokuwa jikoni au nikipika chakula changu kipendacho. Harufu ya vanila pina nikumbusha kumbukumbu nzuri za utoto. Wakati familia yangu ilipokuwa ikitengeneza keki za sherehe au siku kuu na kila kitu kilikuwa na furaha na msisimko. Ninapohisi harufu hii, najisikia utulivu, furaha kidogo na mara nyingine hunifanya nifikiri kumbukumbu nzuri za nyumbani. Ni harufu inayonifanya nijisikie nyumbani na salama.

Mfereji wa tv ninayo fuata zaidi ni national geographic. Kwa sababu unanikumbusha kwa elimu na burudani na wakati mmoja Napenda kuona vipindi vinavyo onyesha wanyama, sayansi, historia na mandhari za ajabu duniani.Kwani hunifundisha mambo mapya na kunipanua ufahamu wangu Pia napenda vipindi vinavyo wakilisha hadithi za watu tofauti na tamaduni mbali mbali jambo linalo nifanya nijisikie karibu na dunia nzima.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu unipa nafasi ya kujifunza tamaduni tofauti na ladha mpya. Kila ninapo jaribu chakula kipya na jisikia kama ninasafiri bila kuondoka mahali nilipo. Jambo linalo nisisimua sana. Wakati mwingine napenda kujaribu vyakula vipya nikiwa na marafiki au familia kwa sababu inafanya uzoefu wao kufraisha zaidi.

Nimewahi kujaribu chakula cha kigeni kama sushi kutoka japani. Nilipokula mara ya kwanza, nilivutiwa na muundo wake wa kipekee na ladha ya samaki gafi pamoja na mchanganyiko wa mchele na viungo Chakula hiki kilinifundisha kuhusu tamaduni za japani na jinsi wanavyothamini ubunifu na uwasilishaji wa chakula.

Mboga ni nazo penda kula zaidi ni spinachi na karoti Kwa sababu ni zenyelishe na hutoa nguvu kwa mwili wangu. Spinachi unipa virutubisho muhimu kama chuma cha vitamini. Karoti husaidia macho na ngozi kuwa na afya. Mara nyingi napenda kuzila kwa kupika kidogo ili ziakikishe zinabaki na ladha nzuri na viwango vielishe.

Mara nyingi huhifadhi data yangu kwenye simu na kompyuta, lakini pia natumia uhifadhi wa mtandaoni, cloud, kwa usalama zaidi. Napenda kuhifadhi picha, nyaraka na taarifa muhimu mtandaoni kwa sababu inanisaidia kuzifikia kwa wakati wowote hata niki badilisha kifaa. Pia huhifadhi nakala za ziada, backup, ili kuepuka kupoteza data endapo kifaa kitaharibika.